Nne ni namba inayofuata baada ya tatu na kabla ya tano ni tarakimu ya msingi katika hesabu na hutumika kuonyesha idadi ya vitu vinne kwa mfano tukisema kuna wanafunzi nne darasani tunamanisha wanafunzi wanne tu Hisabati nne huandikwa kama alama ya nambari four ni namba sufwa kwa sababu inaweza kugawanyika kwa mara mbili bila kubaki ama mabaki ukigawa nne inakuwa mbili na unapata mbili kamili Pia nne ni nusu ya nane na mara mbili ya mara mbili katika maisha ya kila siku nne inaonekana mara nyingi kwa mfano gari nyingi zina magarudumu manne meza nyingi zina miguu nne kuna pande nne za dunia mashariki magharibi kaskazini na kusini mwaka unamisimu miinne katika baadhi ya nchi masika kiangazi vuli na baridi kilimu nne ni muhimu katika kujifunza kuhesabu kujumuisha kutoa kuzidisha na kugawanya kwa mfano mbili uongeze mbili unapata nne mbili ugawanye nane ugawanye mbili utapata nne katika utamaduni na imani mbali mbali nne wakati mwingine huakilisha ukamilifu na uthabiti kwa sababu vitu venye miguu minne kama meza na kiti huwa imara Kwa kifupi nne namba ndogo lakini yenye umuhimu mkubwa katika hesabu maisha ya kila siku na hata katika mifumo ya asili na kijamii.

Pua ni sehemu muhimu sana ya mwili wa binadamu na wanyama wengi. Ipo katikati ya uso, kati ya macho, mawili na juu ya mdomo. Pua ina kazi kuu ya kupumua na kunusa harufu. Lakini pia inaumuhimu mkubwa kiaafya ya kimaumbile na hata kijamii. Kwanza kabisa pua ni kiungo cha mfumu wa upumuaji tunapofuta hewa hewa huingia kupitia puani na kuenda kwenye mapafu Dani ya pua kuna nywele ndogo ndogo na utemaalum unawasaidia kuchu jagumbi vijidudu na chembe chembe hatari kabla hazijangia mwilini hivyo basi ipuwa ni kama mlinzi wa kwanza wa mfumo wa upumuaji bila pua kufanya kazi vizzuri Naweza kupata matatizo ya kupumua na maambukizi ya mara kwa mara pili Pua hutusaidia kunusa harufu ndani ya pua kuna sili maalum zinazotambua harufu mbali mbali kupitia puwa tunaweza kutambua harufu ya chakula kizuri maua manukato au hata harufu hatari kama gesi au kitu kilichoza Nisea kunusa ni muhimu sana kwa usalama wetu na pia kwa kufurahia maisha. Kwa mfano mara nyingi ladha ya chakula huwadhiriwa na uwezo wa kunusa. Mtu akiwa na mafua na mafua zimeziba chakula huonekana hakina lada. Kiafya pua inaweza kuwadhiriwa na magonja mbalimbali kama mafua, sinusitis, mzio au allergy. Kutokwa na damu puani matatizo haya yanaweza kusababisha maumivu Kujaa kwa kamasi au hata kupotea uwezo wa kunusa kwa mda Hivyo usafi wa pua na kujikinga na vumbi na baridi kali ni muhimu Kwa afya kimaumbile Uwa utofautiana na kwa umbo na ukubwa kati ya watu wengine wanapua ndefu, wengine fupi, wengine pana, wengine nyembamba tofauti hizi utakana na urithi wa kithi na saba na asili ya mtu katika baadhi ya jamii, umbo la pofu huonikana kama sehemu ya utambalisha na uzuri wa mtu hata hivo kila umbo la pua lina umuhimu wake na kufanya kazi yake ipasavyo kijamii na kitamaduni Pua ina maana katika lugha na methali Kwa mfano kuingilia mambo yasio kuhusu usemwa kama kuingiza pua lako Kushusha pua huashiria dharau na majivuno kupandisha pua kunaonesha kiburi.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

Pakia ni kitenzi katika lugha ya kiswahili kinachomaanisha kuweka kitu ndani ya chombo, mfuko, sanduku, begi, au sehemu fulani kwa ajili ya kukihifadhi. Kusafirisha au kupanga. Neno hili hutumika sana katika maisha ya kila siku hasa tunapokuwa tunajiandaa kusafiri, kuhama au kupanga vitu vyetu. Mfano? Mtu anaweza kusema ninapakia nguo zangu kwenye begi kwa sababu ninasafiri kesho hapa neno pakia linaonyesha tendo la kuingiza au kueka vitu kwa mpangilio maalumu upakiaji mzuri huhitaji mpangilio ili vitu visiharibike na kupotea katika muktatha wa usafiri hasa wa ndege kama vile zinazoendeshwa na mashirika kama Kenya Airways Abiria hupewa masharti ya jinsi ya kupakia mzigo yao kuna kiwango maalum cha uzito wa begi na pia kuna vitu ambavyo haviruhusiwi kupakiwa kama vile vitu vyenye ncha kali au vimiminika vinavyoweza kusababisha hatari hivyo kupakia si tu kuweka vitu ndani ya begi bali pia kufuata kanuni na tahathari fulani kitaaluma neno pakia linaweza pia kumaanisha kueka mizigo kwenye gari, lori au mili. Kwa mfano katika bandari kama bandari ya Mombasa, ma container hupakiwa kwenye mili kubwa kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nchi nyingine. Hapa upakiaji huwa na utaratibu maalum za kiusalama na kiteknolojia ili kuhakikisha mizigo inasafirishwa salama. Aidha katika ulimwengu wa kiteknolojia neno pakia pia linaweza kutumika kumaanisha kupakia taarifa au picha kwenye mtandao. Kwa mfano mtu anaweza kupakia picha kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook. Hapa kupakia kunamaanisha Kuhamisha faili kutoka kwenye kifaa chako kuenda kwenye mfumo wa mtandao Kwa ujumla pakia ni neno linaloonyesha tendo la kuhamisha au kueka kitu mahali fulani kwa kusudi maalum linaweza kutumika katika mazingira ya nyumbani kibiashara usafiri na hata teknolojia.

Baridi ni hali ya hewa au mazingira yenye joto la chini ni kinyume cha joto Wakati kuna baridi mwili wa binadamu huhisi kupungua kwa joto na wakati mwingine mtu anaweza kutetemeka ili kujitengeneza joto la ziada mwilini baridi hutokea zaidi katika maeneo ya milimani au wakati wa msimu flani katika mwaka. Kwa mfano, katika mji wa Nairobi hasaa mwezi wa Juni na Julai hali ya hewa huwa ya baridi zaidi asubuhi na usiku vile vile maeneo ya juu kama vile mlima Kenya hupata baridi kali sana kutokana na urefu wake kutoka usawa wa bahari. Kadiri unavyopanda juu ndivyo joto hupungua zaidi. Baridi inaweza kuwa ya kawaida au kali sana. Katika baadhi ya nchi zenye misimu minne kama Canada baridi ya msimu wa winter huwa kali kiasi cha maji kuganda kama barafu watu hulazimika kuvaa mavazi mazito kama koti, glavu, kofia, maalum na kujikinga na baridi hiyo kiafya, baridi inaweza kuwa na athari za kimwili inaweza kusababisha mafua kikohozi au homa hasaa kama mtu hajavaa vizuri, hata hivyo, baridi pia ina faida zake kwa mfano, baridi kusaidia kuhifadhi chakula kwenye jokofu kwa kuzuia bakteria kuzaliana haraka Ndivyo maana vyakula vingi huifadhiwa kwenye sehemu ya baridi ili visiharibike kihisia Neno baridi linaweza kutumika Kwa maana ya mfano tunaweza kusema alinipokea kwa baridi kumaanisha kwamba hakunipokea kwa upendo na furaha Hapa baridi inamanisha haimanishi hali ya hewa bali ukosefu wa uchangamfu na hisia za joto la moyo. Kwa ujumla, baridi ni hali muhimu ya kiasili inayohusiana na joto la chini. Yenye hatari katika mazingira, afya ya binadamu na hata katika matumizi ya lugha ya kila siku kwa maana ya mfano.